Wakati wa baridi kali, nahakikisha ya kwamba chochote ninachokunywa au ninachokula chakula, chakula kiwe na moto, kinipe ile joto, na pia nahakikisha nimevaa nguo ambazo zitanizuia kuhisi baridi. Na sitembei pale nje pia wakati kuna baridi kali, na pia nahakikisha ya kwamba nimefunga madirisha, na nahakikisha kuna joto mahali ambapo ninapoishi, ili kuzuia hiyo baridi kali.